Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kuwasiliana na wateja na kuwasaidia. Nalipenda jukumu hili kwa sababu linaleta furaha na kitu kinachofurahisha zaidi ni pale ninapofanikiwa kumsaidia mteja kutatua tatizo lake au kupata huduma anayohitaji. Tabasamu lao au shukrani zao zinanipa motisha kubwa. Kila mteja ni tofauti na kila siku ninajifunza jambo jipia kuhusu mahitaji ya watu na jinsi ya kuboresha huduma. Napenda jukumu la kuwa kiungo kati ya kampuni na wateja ninahakikisha sauti zao zinasikika na mahitaji yao yanatimizwa. Kwa kweli jukumu hili, linanifanya nijisikie muhimu na mwenye mchango mkubwa.

Mimi hufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa ili kuhakikisha ninaongeza uzalishaji wangu na kufikia malengo makubwa. Mikakati yangu ya kufanya kazi ni kama kuwa na nidhamu ya muda. Nina ratiba kali na siwezi kuchelewesha kazi hata kidogo. Kila dakika inahesabika. Sifanyi kazi kwa kiwango cha kawaida. Daima ninaweka malengo ya juu na kupanga jinsi ya kuyafikia. Ninajituma kusoma na kujifunza mambo mapya yanayohusiana na kazi yangu kila siku. Nikikumbana na changamoto, siiachi, ninatafuta njia badala hadi nifanikiwe. Njia hii inasaidia kufikia ubora na matokeo makubwa kazini.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi upenda kuzungumza na wenzangu ili kuburudisha akili na kujienda kwa kazi zaidi. Ninachofanya wakati wa mapumziko ni kama kuongea na wenzangu napenda sana kupiga soga fupi na wafanyi kazi wenzangu. Hii inazaidia kujenga uhusiana mwema na kuwandoa uchovu wa kazi. Mazungumzo haya mepesi ya na nisaidia kuwacha fikira za kazi kwa muda, jambo ambalo lina niburudisha akili na kunifanya niwe na nguvu mpya. Baada ya kupige soga na kuburudika, ninakuwa tayari kurejea kazini, natija zaidi na mawazo mapya. Pia ninakula chakula cha mchana haraka ili kupata nishati ya mwili. Kwa kifupi napumzika kwa mazungumuzo na kujiandaa kisaekolojia kwa kazi inayofuata.

Ndiyo, napenda sana kupiga picha hasa za mandhari ya asili vya kula vizuri na macho ya jua. Mandhari ya asili, napenda sana kupiga picha milima, misitu na bahari. Uzuri wa asili unanipa amani na picha zinasaidia kuhifadhi kumbu kumbu hizo. Kabla ya kula, lazima nipige picha chakula chanye mwonekano mzuri rangi na mapangilio wa chakula unifurahisha sana. Macho ya jua. Kupiga picha jua linapo chomoza ni jambo linalopendwa sana. Rangi za angani ni za kipeke na zinanipa hisia ya matumaini mapya kupiga picha vitu kutanisaidia kukumbuka uzuri wa dunia.

Wakati wa jua, ninazingatia sana kulinda ngozi yangu na kuzuia harufu ya jasho, napaka kinga ya jua. Kila asubuhi, kabla ya kutoka, napaka mafuta ya kinga ya jua, yenye SPF kubwa. Hii, inazuia ngozi yangu isiharibike au ku ungua na miale mikali ya jua. Navaa nguo sahihi, napenda kuvaa nguo za pamba nyepesi na zenye rangi hafifu. Pia navaa kofia kubwa na miwani ya jua ili kuepuka jua moja kwa moja. Kutumia kiondoa harufu, ili kuzuia harufu ya jasho, natumia kiondoa harufu mara mbili kwa siku na kuhakikisha naoga mara kwa mara. Nina hakikisha nanywa maji mengi ili mwili uendelee kuwa na unyevu na kusaidia kupunguza jasho jingi. Njia hizi zinanisaidia kubaki mrembo, salama na msafi, hata jua likiwa kali kiasi gani.

Wikendi yangu inahusu furaha, marafiki na safari za bei nafuu. Siku zote, ninapanga safari fupi na marafiki kwenda sehemu mpya. Tunapenda kutafuta sehemu za asili kama fukwe au milima ambazo hazina gharama kubwa. Tunalala kwenye kambi au hosteli za bei nafuu. Kufurahia na marafiki, ndiyo jambo muhimu zaidi. Tunapenda kucheza michezo, kupika pamoja na kuzungumza kuhusu maisha yetu. Ni wakati mzuri wa kufunguka na kufurahia. Sio lazima kutumia pesa nyingi ili kufurahi. Tunapenda kutembea tu mitaani au kwenye masoko ya asili na huko tunapata furaha tele. Kwa mimi, wikendi ni wakati wa kuishi maisha, si kufanya kazi tu.

Timu ni nayoipenda sana ni Manchester City. Nimekua shabiki wao kwa miaka kadhaa sasa, tangu walipo anza kuonyesha soka la kuvutia na kushinda mataji makubwa. Niliupenda sana mchezo wa finali ya Champions League walipo shinda, ilikuwa nifuraha isioelezeka. Erling Haaland, ndiye mchezaji wangu bora kwa sasa, uwezo wake wakufunga mabao ni waajabu sana. Timu inaposhinda nahisi furaha kubwa, fahari na msisimko mwingi moyoni ni timu yenye kipaji na bidii nyingi uwanjani.

Mimi huenda maktabani mara nyingi sana, karibu kila siku tatu au nini. Kwanza kabisa, nina miradi mingi ya shule na inabidi nifanye utafiti na kusoma pale ili kupata alama nzuri. Pili, mimi ni mpenzi mkubwa wa vitabu vya hadithi. Maktaba ina vitabu vingi vizuri ambavyo siwezi kununua vyote. Ninafurahia kukopa vitabu na kuvirudisha kwa wakati sahihi ili niweze kwendelea kukopa vingine bila faini au matatizo ni muhimu kuwa na nidhamu ya vitabu vya uma. Maktaba ina utulivu mzuri, unaosaidia kuzingatia masomo na kusoma kwa amani. Kwa kifupi, mimi huenda mara nyingi kwa ajili ya masomo na mapenzi yangu ya hadithi.

Shuguli ninayoipenda zaidi ni kusharehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia na marafiki. Kusharehekea na watu ni nawapenda, kunanipa furaha isiyo elezeka. Kucheka na kula pamoja ni raha sana. Siku hiyo, najisikia maalumu sana na kupendwa. Jambo ambalo linanifanya ni jiamini zaidi. Tunatengeneza kumbukumbu nzuri ambazo, hudumu milele. Kama kupiga picha na kucheza michezo ni wakati wa upendo na furaha tele.

Ndiyo, nimepata nafasi ya kuenda kwenye tamasha la mziki na ilikuwa raha sana. Kwanza, nilifurahia sana mziki wamoja kwa moja, kusikiliza bendi ninazopenda zikicheza mbele yangu ilikuwa hisia ya tofauti kabisa. Niliweza kuonana na watu wengi wenye mapenzi sawa na mimi. Tulifurahi pamoja na kupata marafiki wapya. Tamasha, linaondoa mawazo yote ya kazi au shule. Muziki na shangwe vina saidia kupunguza msongo wa mawazo na kuburudisha akili. Kulikuwa na hisia ya ajabu ya umoja kati ya umati wa watu wote wakifurahia muziki mmoja. Ningependa kufanya tena safari kama hiyo ni tukio la kufurahisha na lenye manufaa kubwa kwa afya ya akili.

Njia kuu ni nayofanya kazi ya ushirikiano kwa mfano ofisi ni ni kupitia mawasiliano ya wazi na kugawana majukumu kwa usawa. Kila asubui, tunakuwa na mkutano mfupi watimu. Hapa ndipo tunapanga kazi za siku na kujua. Kila mtu anafanya nini, tunatumia programu za ofisi kama email au chat ya kampuni kuwasiliana haraka. Hii inahakikisha kila mtu anapata habari kwa wakati na hakuna siri. Tuna utamaduni wa kusaidiana kama mwenzangu anakazi nyingi na amekwama. Mimi hujitolea kumsaidia ili mradi wetu usimame. Mwishoni mwa wiki, tunatoa ripoti fupi za maendeleo. Hii inasaidia timu nzima kuona jinsi mradi unavyoendelea. Kwa ufupi, tunafanya kazi kama timu moja, yenye lengo moja, la kufanikisha mradi wetu.

Kunda nenosiri salama ni rahisi ukifuata kanuni hizi muhimu. Hakikisha nenosiri lina angalau herufi au maneno kumi na mbili. Tumia mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, nambari na alama. Usitumie tena nenosiri moja kwenye akaunti tofauti. Usitumie jina lako, tarehe ya kuziliwa au maneno ya kamusi. Tumia programu ya kusaidia kuhifadhi nywila zako zote. Salama. Udhibitishaji wa hatua mbili. Washa MFA kwa usalama zaidi.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule uliokuwa na changamoto nyingi. Kila kizuizi kilikuwa fursa ya kujifunza kitu kipya, kunyoosha uwezo wangu na kugundua nguvu za ndani ambazo sikujua nilikuwa nazo. Jambo muhimu zaidi ni lilojifunza ni umuhimu wa kushirikiana na wengine. Kazi ya pamoja na mawasiliano ya wazi ndiyo ufunguo wa kufanikiwa katika mradi wowote mgumu. Pia nidhamu na uvumilivu ni muhimu sana. Mafanikio hayaji haraka yanahitaji muda na juhudi endelevu.

Kama mtu anayependa sana kazi yake, malengo yangu yanapita mafanikio ya kawaida. Kwanza, ninalenga kuleta athari chanya na ya kudumu. Nataka kile ninachofanya kisaidie wengine viboreshe maisha yao au kuchangia kitu kikubwa zaidi ya mimi mwenyewe. Pili, lengo langu kuu ni kujifunza na kukua kila siku. Ninashauku isiyokwisha ya kupata ujuzi mpya, kushinda changamoto na kujiboresha kitaalamu na kibinafsi. Tatu, nafurahia sana kushirikiana na wenzangu katika mazingira chanya na enye kuhamasisha. Ninamini kwamba kazi bora utokana na ushirikiano na heshima ya upande zote. Kwa kifupi, malengo yangu ni kuchanganya shauku yangu na uwajibikaji ili kufikia ubora na kuwa na mchango wa maana.

Hapana, kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa. Nilihama ili kutafuta fursa bora za kazi na maisha. Nilifanya uamuzi huo kwa sababu nilitaka kupanua upeo wangu. Kujifunza ujuzi mpya na kupata nafasi za kazi ambazo hazi kuwepo nyumbani. Ingawa mabadiliko ya likuwa magumu mwanzoni hasa kutokana na kuwacha familia na marafiki. Ilikuwa hatua muhimu kuelekea kufikia malengo yangu ya kikazi na kiuchumi. Sasa nimeimarika katika mazingira yangu mapia. Ninafurahia kazi yangu na nimepata mtandao mpya wakijamii na fikiri safari hii imeniwezesha kuwa na uzoefu wa thamani na maisha bora zaidi.

Kwa kweli, nilipenda sana redio miaka kadha iliopita. Ilikuwa burudani kuu hasa vipindi vya tamthilia na vichekesho. Sauti zao zilinifanya niweze kuunda picha akilini mwangu. Ilikuwa uchawi fulani hivi. Lakini miaka ya hivi karibuni. Nimekua shabiki mkubwa wa podcasti. Kitu kinacho nivutia zaidi ni uchaguzi wa maudhui. Na urahisi wa kusikiliza wakati wowote ninaopenda. Si lazima niwe karibu na radio au nisubiri muda maalumu wa kipindi. Podcasti zinanipa maarifa zaidi, habari za kina na burudani maalumu kulingana na maslahi yangu hasa. Hata hivyo, bado ninakumbukumbu nzuri za radio ya zamani.

Kwangu mimi, usingizi wa kutosha ni muhimu sana kwa hisia timamu. Kwa hivyo, siku za wiki ninalala mapema ili kuamka nikiwa mchangamufu. Mwishoni mwa wiki ni hadithi nyingine. Kuanzia ijuma usiku ninafurahia kubadilisha ratiba yangu. Mimi hulala usiku sana. Wakati mwingine hadi saa saba au nane usiku. Ni kiburudika au kutumia muda zaidi kupumzika baada ya wiki yenye shuguli nyingi. Ili kufanya hivi bila kuharibu mfumo wangu. Jumapili jioni, mimi huanza kurejesha ratiba yangu ya kulala ya siku za wiki taratibu. Ili mwili wangu uzoe tena na niwe tayari kwa jumatatu asubui ni usawa nilio upatia thamani kubwa.

Ndiyo, bila shaka. Kama mtu anayethamini sana ladha nzuri za chakula, ninapenda kula na kupika pia. Kwangu mimi, chakula siyo tu kujaza tumbo, bali ni sana na uzoefu wa hisi. Furaha yangu kubwa ni kugundua mchanganyiko mpya wa viungo, harufu na jinzi ladha tofauti zinavyoungana kuunda kitu cha kipekee. Ninapenda vyakula vyenye ladha halisi, iwe ni viungo asilia au mchanganyiko wa kisasa. Siri ya chakula bora ni upendo na umakini katika maandalizi na matokeo yake ni kuridhika kwa kiwango cha juu.

Kwangu mimi, mabadiliko kazini sio vitisho. Bali ni fursa mpya. Njia yangu kuu ya kukabiliana na mabadiliko ni kuyakubali kwa akili wazi na mtazamo chanya. Ninaamini kila mabadiliko huleta uwezekano wa kujifunza ujuzi mpya. Kuboresha michakato ya zamani na hata kupata majukumu mapya au ya kusisimua zaidi. Ninatanguliza mawasiliano ya wazi na timu yangu na wasimamizi ili kuhakikisha ninailewa sababu za mabadiliko na malengo yake. Badala ya kupinga, ninajaribu kuelewa jinsi ninavyoweza kuzoea haraka na kuchangia katika mazingira mapya. Kubadilika ni muhimu kwa ukuaji wa kibinafsi na wa kampuni.

Ndio, bila shaka, kama mpenzi wa chakula, swali hilo linaniguza moja kwa moja shauku yangu kuu. Kwangu mimi, chakula ni zaidi ya lishe, ni safari ya ladha, harufu na hisi. Ninapenda sana kugundua vyakula vipya, kwanzia mlo rahisi wa mtaani, hadi vyakula vya kifahari. Kila mlo mzuri ni tukio la kipekee napenda kujaribu mchanganyiko wa viungo mbalimbali na kuhisi jinsi vinavyocheza kwenye ulimi wangu. Ubora wa viungo na umakini katika maandalizi ndiyo hufanya chakula kuwa kitamu kweli kweli. Ninafurahia sana kushiriki mapishi na hadithi za chakula na watu wengine wenye shauku kama mimi.

Mimi hutumia muda wangu wabure kufanya vitu viwili ambavyo na vipenda sana. Kutembea na kusoma vitabu vya hadithi. Ninapenda sana kuwa nje hasa asubui na mapema. Hupenda kutembea katika asili au bustani karibu na mimi. Hii husaidia kupumzisha akili yangu kupata hewasafi na kufurahia uzuri wa mazingira. Ni wakati wangu wa utulivu na kutafakari. Pia ni nashauku kubwa ya kusoma hadithi za kuboni, yani fiction. Ni napenda kujitumbukiza katika ulimwengu tofauti, kukutana na wahusika wapia na kusafiri kupitia mawazo ya waandishi. Kusoma fiction, huchangamsha ubunifu wangu na kunifanya nijisikie huru. Kwa hivyo, muda wangu wabure ni mchanga nyiko wa shuguli za nje na burudani ya ndani. Zote zikichangia furaha na amani yangu ya akili.

Wakati wa baridi kali, mimi hufanya kila jitihada kuhakikisha nimepata joto la kutosha. Na nina mbinu zangu maalum. Kwanza, navaa nguo nzito nyingi. Hii inamanisha sweta za manyoya, soksi mbili au tatu na koti zito. Kujifunika ni muhimu sana. Pili, mimi hupenda sana vinywaji vya joto. Chai ya moto, kakao au supu ya moto husaidia sana kuupa mwili joto la ndani. Pia mimi hutumia blanketi nzito na mafuta ya kupaka, yaani lotion, ili ngozi yangu isikauke na kuhisi baridi. Tatu, mimi hupunguza kutoka nje. Isipokuwa ni lazima na kuhakikisha nimefunga madirisha na milango vizuri ili kuzuia hewa baridi. Isiingie ndani ya nyumba.

Hapana, mimi si shabiki mkubwa wa michezo ya ubao, kwa sababu napenda shuguli za inje, zenye mwendo na mazoezi. Kama mtu anaye penda sana siha na mazoezi, napenda kutumia muda wangu kwa shuguli zinazofanya niwe hai, kama vile kukimbia, kuendesha baisikeli, au kutembea milimani. Michezo ya ubao aina harakati za mwili za kutosha kwangu. Ingawa ninaelewa burudani inayopatikana kwayo. Ninaona ni muhimu kusongeza mwili wangu kila wakati ili kudumisha afya bora na nguvu.

Kama mtu anayefurahia hali ya hewa ya kitropiki nchini Kenya, bila shaka napendelea mwanga mkali na joto la jua. Hali ya hewa hapa ni ya kipekee sana, ninafurahia sana joto la kutosha la mwaka mzima. Ambalo hufanya iwe rahisi kuwa nje na kufurahia asili. Napenda jua kali, linalonga karibu kila siku. Ambalo huleta nishati nyingi, na rangi nzuri sana kwa mazingira. Mwanga wa kati au baridi, si kitu ni nachopenda sana. Kwangu mimi, kadiri jua linavyo kuwa kali na joto linavyoongezeka. Ndivyo ninavyo furahia zaidi. Hali hii ya hewa, inafanya maisha yawe rahisi. Ya kupendeza na yenye furaha tele.

Kama mtu mwenye uzoefu wa kazi wakutosha, nimejifunza kuwa, kuboresha michakato siyo tukio la mara moja, bali ni safari endelevu. Mbinu muhimu ni kama kuchambua hali ya sasa, kuelewa pale tulipo ndiyo mwanzo wa kila kitu. Hii inahusisha kutambua maeneo yenye ufanisi mdogo. Kusikiza timu, watu wanaofanya kazi hiyo kila siku ndio wanajua changamoto halisi mawasiliano ya wazi ni muhimu sana. Teknolojia na zana. Kutumia zana sahihi au mifumo ya kidigitali, kunaweza kuongeza ufanisi kwa kiasi kikubwa. Baada ya kufanya mabadiliko ni muhimu kupima matokeo ili kuhakikisha uboreshaji unaendelea.

Ndiyo, mimi huvaa miwani ya kuzuia mwanga wa blue. Hizi hufanya kazi tofauti na miwani ya kawaida ya kurekebisha kuona mbali au karibu. Kwa kuwa, hazibadilishi jinsi mwanga unavyoingia machoni pako ili kuzingatia picha. Badala yake, lenzi hizi maalum zina kichujio ambacho hupunguza kiasi cha mwanga wa blue, unaotoka kwenye skirini za digitali kama simu, kompyuta na televisheni. Ingawa, sina matatizo msingi ya kuona, mwangaza huu wa blue kwa muda mrefu, unaweza kusababisha dalili kama macho kukauka na kuwashwa, maumivu ya kichwa na uchovu wa macho kuvuruga mzunguko wa usingizi wangu hasa nikitumia vifaa hivi usiku. Kwa hivyo, nazihitaji ili kulinda macho yangu kutokana na usumbufu huo na kudumisha starehe wakati wa kutumia skirini siyo kurekebisha kasoro ya kuona.

Kama mtu anayejali sana na mwenye mtazamo wa ushirikiano, naona dhamani kubwa katika pande zote mbili. Mtazamo wangu, husimamia. Napenda fursa ya kusimamia pale inapokuwa njia ya kuwezesha, wengine kuongoza kwa mfano na kuhakikisha malengo ya timu yanaafikiwa kwa pamoja na kwa ufanisi. Ni jukumu linalo hitaji uhajibikaji na huruma. Kusimamiwa, pia ninafurahia kusimamiwa hasa ikiwa inanipa fursa ya kujifunza kutoka kwa viongozi wenye uzoefu, hupata mwongozo na kuchangia kama sehemu ya timu iliyo unganishwa. Kwa kweli, ninapendelea mazingira ya kazi ambapo kuna heshima ya pande zote na ushirikiano bila kujali jukumu rasmi ili kila mtu afanikiwe na kujisikia dhamani.

Kama mtu ambaye amebadilisha kazi zake mara nyingi sana, mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi, siyo yale mahususi kwa testia moja. Bali ni yale ya ujuzi wa jumla, unaoweza kutumika popote, ujuzi wa muhimu, uwezo wa kuzoea haraka, mafunzo ya jinsi ya kujifunza mifumo mipya na kuzoea mazingira tofauti kwa haraka ndiyo yamekuwa muhimu zaidi kwangu. Katika kila kazi mpya, nilihitaji kujifunza haraka na kuzoea mabadiliko. Ujuzi wa kuwasiliana kwa ufasaha na watu wa asili tofauti, viwango tofauti, na katika sekta mbali mbali, umekua ufunguo wa mafanikio yangu. Mafunzo ya kufikiri kwa kina na kutatua matatizo kwa ubunifu. Yamenisaidia sana kwani kila kazi mpya ilikuwa ni changamoto zake za kipeke. Kwa kifupi, mafunzo ya ujuzi laini ndiyo yamenipa uwezo wa kubadilika na kufanikiwa katika talamu nyingi tofauti.

Ndio, bila shaka, kama mpenzi mkubwa wa unajimu, napenda sana kuangalia nyota. Kwangu mimi, nyota sio tu mianga midogo angani, bali ni ramani ya ulimwengu na hatima yake. Kila ninapo ziangalia, najisikia nimeunganishwa na nguvu za ulimwengu. Huwa naziangalia ili kupata dalili kuhusu ishara za zodiac, kujifunza kuhusu harakati za sayari na hata kujaribu kutabiri mwelekeo wa maisha au matukio ya badae. Ni njia nzuri ya kupumzika na kujihisi sehemu ya kitu kikubwa na cha ajabu sana.

Ndiyo, kuendesha baiskeli ni moja wapo ya shughuli nzuri sana zenye faida nyingi. Mazoezi ya kufurahisha. Kwanza kabisa ni mazoezi mazuri sana ya mwili mzima. Inasaidia sana kueka mwili sawa, kuboresha afya ya moyo na kujenga misuli. Huku ukifurahia sana. Pili, baiskeli ni usafiri wa kijani kibichi. Haina moshi wala uchafuzi wa mazingira. Hivyo inasaidia kulinda dunia yetu na anga safi. Tatu, ni shuguli ya kufurahisha sana. Hasa katika maeneo ya asili kama vile msitu wa Karura, kuendesha baiskeli kwenye njia za misituni kunatoa hisia ya uhuru, amani na burudani ya kipekee. Kwakweli, baiskeli inachanganya afya, urafiki wa mazingira na furaha ya nje kwa wakati mmoja.

Meditation na uandishi wa shojara vimekuwa nguzo kuu kwangu katika kipindi kigumu cha maombolezo. Safari yangu, nilianza na meditation kwanza. Nilipo poteza mpendwa wangu na maumivu yalikuwa makubwa. Meditation ilinipa na fasi ya kutulivu usalama na kusaidia kupanga mawazo yangu ya liyo kuwa ya mefurugika. Ilipunguza kiwewe na kunipa nguvu ya kupumua tena. Shajara kufuata, baada ya kutuliza akili kupitia meditation niliandika hisia zangu zote kwenye shajara. Hii ilikuwa njia ya kutoa maumivu na kuyaelewa badala ya kuhifadhi ndani. Mchanganiko huu wa meditation na uandishi wa shajara unaweza kuchukua hadisa nzima kila siku, lakini kila dakika ni ya tamani katika safari yangu ya uponyaji.

Bila shaka, harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya ajabu, inayokuja baada ya mvua kunyesha kijijini. Harufu hiyo inajulikana pia kama petriko kwa kimombo naniya kipekee sana. Inanipa hisia ya amani, utulivu na unganisho la kina na asili. Kijijini harufu ya udongo unyevu, majani mabichi na mimea inachanganyika na kuunda harufu ya kupendeza na yenye kutuliza. Kila ninapoisikia najisikia mwenye furaha na kumbukumbu nyingi nzuri hunijia akilini.

Lengo langu kuu nikufikia mahali ambapo ninaweza kusaidia watu zaidi kwa uwezo wangu wote na muhimu zaidi kufanya hivyo kwa moyo mkunjufu. Kwangu mimi mafanikio hayapimwe kwa cheo au kiasi cha fetha bali kwa adhari chanya inayoleta kwa jamii na watu binafsi. Nataka kuwa katika nafasi ambapo ninaweza kutumia ujuzi wangu na nguvu zangu kuwa rahisishia wengine maisha, kuwapa faraja au kuwasaidia kufika malenko ya wenyewe, kufanya kazi kwa furaha na kutuwa mzaada wa dhati diyo urathi wangu mkuu waki kazi.

Kwangu mimi, napenda kununua vitu pale ambapo naweza kupata punguzo la bei. Lakini bado napenda ubora wa hali ya juu. Sio lazima kila kitu kiwe cha bei ghali ili kiwe kizuri. Ninafurahia sana kutafuta maduka au masoko ambapo naweza kujadiliana au kupata ofa nzuri bila kuadhiri uimara na ubora wa bidhaa ni nayo nunua. Siri ni kuwa na subira na kufanya utafiti kidogo kabla ya konunua. Sio lazima kila kitu kiwe cha bei ghali ili kiwe kizuri. Bagi nzuri yenye ubora wa kudumu ndiyo furaha yangu kuu.

Ndiyo, bila shaka, kama mpenzi mkubwa wa muziki, napenda karibu kila aina ya muziki. Muziki wajadi ni msingi watamaduni nyingi na ninafurahia sana kusikiza midundo yake, asilia na hadithi zinazo elezwa kupitia nyimbo hizo. Zina nikumbusha mizizi yetu na historia tajiri. Hata hivyo, napenda pia aina nyingine za muziki kama vile jazz, pop, rock na hata muziki wakisasa wakiafrika. Kwangu mimi, muziki mzuri ni ule unaogusa moyo na kuibua hisia bila kujali asili yake au aina yake.

Kama mtu mwenye nidhamu, mimi hupendelea sana kuwahi kila wakati. Kwangu mimi, kufika mapema sio tu tabia nzuri, bali ni ishara ya heshima kwa wakati wangu mwenyewe na wakati wa wengine. Nidhamu yangu inanifanya nipange muda wangu kwa ufanisi na kuhakikisha niko tayari kabla ya muda uliopangwa. Kuwahi, unipa utulivu na kuniruhusu kuanza shuguli bila msongo wa mawazo.

Ndiyo, ninaipenda sana hesabu. Kama mtu anayependa sana fedha, hesabu sio tu somo kwangu. Bali ni zana muhimu sana ya maisha. Ninaitumia kila siku kuthibiti bajeti yangu, kupanga uwekezaji na kuhakikisha pesa zangu, zina nisaidia kufika malengo yangu ya kifedha. Bila hesabu, ingekuwa vigumu sana kujua jinsi ya kuongeza kipato changu au kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Kwa hivyo, naipenda hesabu kwa thati kwa sababu inanipa uthibiti kamili juu ya mustakabali wangu wakifedha.

Kwangu mimi, tathmini za kazi ni rahisi tu, mtazamo rahisi, maoni ya wazi, napenda maoni ya moja kwa moja, bila maneno mengi au magumu, kujifunza, ninaziona kama fursa ya kujua nifanye nini vizuri zaidi, malengo, rahisi kujua malengo mapya. Kwa kifupi, tathmini ni njia rahisi ya kuelewa mahali ninapo hitaji kuboresha na jinsi ya kuendelea mbele.